Changamoto ninayopitia kazini ni changamoto kama kuwa na marafiki ambao wana akili hasi ile akili chanya yaani hawawezi kuelekeza mahali kuzuri yaani ambao wako na wivu ambao hawakutakii mema katika kazi hao ndiyo marafiki ambao wananirudisha nyuma katika kazini kwa hiyo hiyo ndiyo maana ni changamoto kubwa sana kwangu.

Mimi huifadhi pesa mara mingi kwenye banki au unaeza kuifadhi kwenye simu yangu katika mpesa mahali ambapo na ita mshwari. Naeza kuifadhi pesa zangu hapo ambazo zinaeza kwa muda mrefu sana bila kuzitumia ili niweze kuzitumia badaye. Na pia naweza ku-invest kwenye kampuni tofauti kama kununua shares ili iweze kuongezeka isiwe inakaa mahali pamoja.

Mimi huoga mara moja kwa siku kwa maana nikiuoga mara moja kwa siku huwa inakua rahisi kwa sababu mimi huoga na maji baridi sasa siwezioga mara mbili kwa siku na pia sina muda wa kuoga mara mbili kwa siku huwa naoga mara moja kwa sababu ya afya yangu na pia na pia kwa sababu ya muda.

Likizo yangu ya ndoto au mahali ambapo ningependa kuenda ni mahali ambapo kunaitwa Diani. Huku ni mahali kama kule pwani. Napenda kuenda huko kwa sababu kuna maji ya bahari na napenda kuogelea sana. Ningependa kuogelea, ningependa kufanya kuingia kwenye boti na kujifurahisha na wenzangu. Na pia ningependa kusafiri na na chombo ambacho kinaitwa garimoshi kuenda huko ile garimoshi ya umeme Alafu, ninapoenda huko, kitu ambacho nahitaji sana ni kupumzika, yani utulivu.

Kazi za dharura, kama ni napo ambiwa kwa mfano, niweze kuandika reporti au niweze kuandika minutes wakati ambao ni wa mwisho, mwisho mwisho, huwa nafanya kwa haraka na kwa umakinifu. Yani naifanya, kabla kufanya kitu kingine, napo ambiwa hayo hayo masaa, huwa naifanya na huwa na make sure nime submit hiyo masaa.

Wakati wa kibinafsi ni wa kufanya vitu zangu ambazo najifurahisha nazo, alafu wakati wa kazi huwa nauweka uwe wakati wa kazi Yaani ninapo linganisha huwa najaribu kubalance. Yaani wakati wa kazi ni muda wa masaa nane na pia wakati wa binafsi naeza kuwa na masaa mengi. Lakini wakati wa kazi ni masaa chache, yaani ili kupatia akili wakati wa kupumzika angalau.

Asubui wa leo nimeamka saa nane ya asubuhi sana kwa sababu nilikuwa na mtihani ambao nilikuwa naufanya saa moja. Niliamka kitu cha kwanza nilichofanya ni kuoga, ili kutoa usingizi, alafu saa tisa nikaingia kwenye vitabu. Na kitu ambacho nilikula asubuhi ilikuwa, nilikunywa chai ya hudhurungi bila chochote na kuenda darasani nilienda, leo sikuenda kazini kwa sababu nilikuwa na mtihani. Kuenda kazini ama kuenda darasani nilienda kwenye mguu na asubuhi ilikuwa ya kufana sana kwa sababu niliweza kupata huo mtihani haukuwa mgumu sana, ulikuwa ambao ni ule wa kukaribisha mtu vizuri.

Mimi hupenda mbwa na mbwa ambaye ninaimpenda ni yule ambaye ako na manyoa ya mengi na ni mbwa mwenye rangi ya nyeupe Kwa lugha yetu tunamwita chiwawa huyu mbwa anaucheshi sana ni mbwa ambaye ana ni mtiifu sana na pia anaweza kutengeneza urafiki mzuri na mwanadamu.

Chakula ninachopenda kula jioni ni mchele, yaani wali. Ni chakula wali kwa sababu huu hii chakula huwa haina ule uzito kwenye tumbo. Yaani ninapokula usiku chakula kama ugali huwa nabanwa tumbo. Yaani huwa nakuwa na gesi kwenye tumbo ninapolala kwa sababu ya chakula ni kingi na ambacho ni kizito. Lakini ninapo kula wali sahani mmoja Yaani hainibani sana kwenye tumbo na napata kulala vizuri.

Kitu muhimu kwenye kazi yangu ambacho nakipenda au study ambayo ni muhimu sana ni kuandika faili na pia kuzichapisha, kuandika faili, kuandika dokumenti na kupeleka kwenye bosi na pia kurekebisha errors ambazo zimekuwa kwenye dokumenti.

Rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya dhahabu ambayo, dhahabu brown, yaani dhahabu thurungi. Hii rangi naipenda sana, inanipa kumbukumbu ya kwetu nyumbani. Ninapokuwa hapa kazini, ama ninapokuwa shuleni, huwa nawaza sana nyumbani kwa sababu nyumbani inamazingira mazuri sana. Na kitu ambacho ninamiliki cha rangi hiyo na niko na rinda Rinda refu ambao ni inafanana rangi hiyo ya dhahabu Ninapoivaa hiyo rinda huwa nahisi vyema huwa nahisi niko na uchangamfu au pia naweza kuwa na ile ile confidence ya kusimama mbele ya watu na hii rangi naiona mara mingi sana katika nyumba yetu kule nyumbani naam.

Hapana mimi si huwa sipendi sana kulima kitu ambacho kinuhusiana na kulima mimi huwa sipendi sana kwa sababu ninapolima mikono yangu huvimba na huwa nahisi uchungu wa aina tofauti kwenye mikono yangu na pia huwa sipendi kazi ambazo ni za shamba ambazo zinaniletea uchafu.

Kitu kinachonipa motisha kazini sana ni wanafunzi wangu. Kwa kuwa mi ni mwalimu, huwa napenda sana kukaa karibu na wanafunzi wangu. Kuongea nao, kuzungumuza nao, na kuwafanya waelewe. Kile ambacho ninachofunza darasani. Na pia kuweza kuwasikiza wanapokuwa na matatizo aina mbali mbali. Either ni matatizo ya kinyumbani, matatizo ya shuleni, matatizo ya aina tofauti tofauti. Na ili niweza kusuluhisha matatizo yao siezi kuwa na mawazo mingi akilini.

Napenda chakula kisicho na mafuta, kwa kuwa mafuta huniletea hile ladha ya kusikia kutapika. Kwa sababu chakula ambcho kina mafuta mengi huwa kina koroga, kinachanganya tumbo langu nahisi ya kuwa ama nahisi ya kwamba tumbo iko karibu ama tumbo inaniuma.

Zana za digiti ninazotumia kila siku huwa napenda kutumia chombo cha mawasiliano, platform zenye mawasiliano kama vile Whatsapp, huwa naingia kwenye Instagram, naingia kwenye Facebook, TikTok. Yaani hizo ndizo njia ambazo naweza kutumia hizo zana za dijiti kama Whatsapp kwa sababu ya kuongea na watu wengi wakati mmoja.

Ndiyo, nimefikiria wakati muhimu kuhanzisha biashara yangu.Nimefikiria kuaanzisha biashara ya kutengeneza sabuni, nitengeneza hili niw hieze kuenda kuhuzia wenzangu shuleni ama kuenda kuhuzia uko shuleni, kazini. Pia, nimeshaifikiria kuhanzisha biashara ya kufuga kuku na kuhuzia watu mayai. Na pia, hadi si kufikiria pekee yake, nimeshaifungua biashara ya kushuka wanafunzi wenzangu shuleni.

Mi hupenda kusherehekea siku ya kuzaliwa Lakini maishani mwangu mwote sijawai kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa Kwa sababu wazazi wangu hawakuwa wanaichukulia kuwa kitu kikubwa Sasa siwezi sema huwa naisharekea namna gani na ni ambao ni gani ambayo imenifana zaidi Kwa sababu wazazi wangu hawajanipa au kunipa hiyo privilege na bado pia mimi upande wangu sijapata hela ambazo zitanimudi Lakini ninapo kuwa kwenye hiyo situation, ningependa kula keki ya Black Forest, ningependa kupelekwa ama kuenda, kujifurahisha mahali ya ambapo ni kukubwa, mahali ya ambapo kumetulia kwa miti, ndiyo.

Nilipo kuwa mtoto, nilipenda sana kuenda sherehe, na sherehe ambazo nilikuwa napenda sana, ni zile sherehe ambazo nilikuwa nikiandamana na mama, kwa kuwa mama alikuwa na mvuto mzuri, na pia alikuwa anaenda sherehe zile ambazo nikubwa, ambazo siza kitoto. Saa nilikuwa napenda kuenda hizo sherehe. Sherehe ambayo nilipenda sana. Nisherehe ambayo kulikuwa na chakula mingi kwa sababu ni upenda chakula. Kulikuwa na chakula mingi, kulikuwa na mapochopocho, chakula aina ainati kwenye hiyo harusi. Nileza kula ni kashiba. Napande kukubwa sana ambayo naeza kumbuka katika hiyo siku. Ni hiyo ya kula kwa sababu nilikuwa hadi siku weza kupumua vizuri.

La hasha mimi huwa sipendi kucheza ngoma kitu wa kwanza sababu ambao sipendi kuchuza ngoma ni kwa sababu ngoma inaniletea makelele na mimi ni mtu ambaye napenda mahali ambapo kumetulia yaani sipendi makelele kama ni mziki mziki ambao umetulia kucheza ngoma pia sipendi kwa sababu yaniletea makelele mengi masikioni ambayo sitaki kusikia hata.

Mimi hupenda mkate ule ambao uko unleavened, yaani mkate ambao hauna yeasti, ambao haufuri, kwa sababu huu mkate uko na uko na manufaa mingi kwenye mwili, mi hua napenda huo mkate na ambao ni wa rangi ile ya hudhurungi, kwa sababu ina afy ina manufaa mengi ya kiafya.

Kitu ambacho unachofanya kabla nianze kazi huwa najiweka kwenye maombi kwa sababu unajua maombi ni ya muhimu sana ni chombo cha muhimu sana katika maisha yangu so kitu ambacho unachofanya na ambacho huwa naki-value sana katika maisha ni maombi kabla ya kazi na hiyo ndiyo kitu ambacho nimefunza na wazazi wangu tangu utotoni.